Kwa kawaida, nafanya mazoezi mara tatu hadi nne kwa wiki, si kila siku lakini, najituma na pia najitahidi kwa kuwa na ratiba ya kudumu ili kuimarisha, ili kuimarisha afya ya mwili na akili. Mazoezi nayofanya hunisaidia kuwa na nguvu.

Napenda sana. Napenda sana kuongea na pia kuandika. Sana sana kuandika kwa sababu kuandika inanifanya nafikiria sana kwa wingi. Na pia inanipia ile nidhamu. Na pia maarifa ya kukaa na kuzingatia na kukua na ile.